Naam, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, umuhimu wa kujitoa kidogo ama kujieka kando kidogo kutokana na kutumia teknolojia ni kwamba akiliyako unaifunza kufanya mambo mengine ya maana isipokuwa tu kutumia teknolojia kila wakati.